Shughuli zangu za wikendi huwa tofauti tofauti. Wakati wa jumamosi mimi hupenda kushiriki kwa kusafisha nyumba yangu, au kuenda kutazama wanyama pori, au kuenda kuogelea. Hii inaweza kuwa shughuli yoyote ambayo inaweza kunifanya nitulie na kufurahia wikendi yangu. Jumapili mimi hupenda kuenda kanisa, na baada ya hayo mimi hupenda kuenda kujumuika na familia yangu, tuweze kula pamoja mamkuli tofauti tofauti na kuenda kuzungumza. Ninaeza pia kuenda kunywa kahawa au kuenda kunywa vinywaji baridi mahali popote pale. Hii ni kwa sababu wakati wa wiki siwezi kupata nafasi hii lakini wikendi nafasi huwa nyingi ya kuenda kunywa au kula au kufanya kitu chochote kile ninachokitaka. Mambo ya kawaida ninayofanya, haswa jumamosi ni usafi sana sana au pia kuenda kuzuru mahali tofauti tofauti. Usiponipata nyumbani, utaweza kunipata mahali ambapo kuna maji, hivi ni kwa sababu napenda kuogelea na kunywa vinywaji tofauti tofauti. Ninaopenda kujiskia pamoja nao wikendi ni marafiki zangu, haswa ambao wana miaka yanayofanana na mimi, au pia familia yangu, au pia watu ambao tunafanya kazi pamoja ni kwa sababu, baada ya wiki mrefu tunapenda kuja pamoja ili tuweze kupumzika na kuelezea matukio ambayo yalifanyika wakati wa wiki iliopita. Ndio ninahitaji kupumzika baada ya kufanya mambo mingi. Hii ni kwa sababu unapopumzika unaweza kutuliza akili yako, unaweza pia kutuliza hisia zako na unapata nguvu ambao utahitaji katika wiki inayokuja. Baada ya kufanya mambo mingi pia unaweza kuweza kujua mambo mengi. Pia napenda kufanya mambo mengi ni kwa sababu wakati wa wiki huwezi pata nafasi kufanya vitu ambavyo unavovipenda lakini wikendi inapofika unawezafanya mambo mengi kadri ya vile unavyotaka.